Kwa kweli, mimi ni mtu ambaye nisiyependa kupiga picha mimi mwenyewe. Sipendi kujipiga picha mimi kama mimi. Bali, napenda kupiga picha mazingira yaliyonizunguka. Kutokana na kumbukumbu, hujengwa na maeneo ambayo uliyotembelea. Sio katika maeneo ambayo unajipiga picha. Kujipiga picha, utajipiga picha maeneo mengi. Bali, ukipiga picha maeneo uliyotembelea. Muhimu, na yanakufanya wewe, uwe na furaha. Pia angalia ile maeneo ambayo uliwahi fika katika maisha.